Nafanya napenda sana kula sukuma wiki na ugali. Hasa ikiwa kuna nyama choma kidogo pembeni. Pia napenda sana mchicha wa nazi. Ule ukiwa moto moto na wali unaleta furaha ya kweli. Hizo ndio mboga ambazo napenda kula kwa sababu ni tamu zaidi nashukuru.

Sana sana, mimi natumia simu yangu kwa kuwasiliana na watu tofauti tofauti biashara. Na pia natumia simu yangu kufanya utafiti wa kitu ambacho sikijui na pia kuingia kwa mtandao nijue yanayojiri kila wakati siku kwa siku nashukuru.

Namboresha michakato ya kazi kwanza kwa naangalia tatizo riripo, naangalia ni hatua gani inao chukua muda mwingi au inaleta makosa kwa mara, nauliza timu maoni yao, na punguza hatua sizizo lazima, na tumia sana lahisi za kundi gitari, na jarimbu mambandiriko kindogo kwanza, na fuatiria matokeo. Na oscuro.

Kwa kweli, wasilisho hunifanya nijisikie mchanganyiko wa msisimuko na wasiwasi kidogo. Mwanzoni huwa na nafasi kidogo, hasa kabla ya kuanza kuongea lakini nikianza naona na najiamini zaidi. Napenda masilimisho kwa sababu yanatoa nafasi ya kuonyesha ujuzi wangu yanajenga confindence yanasaidia kushawishi au kufundisha wengine. Ili nijisikie vizuri huwa najiandaa mapema naweka pointi chache muhimu badala ya kuongea asanti.

Kazi au masomo ninayopenda zaidi ni ya injiniya hiyo ndiyo masomo ambayo nilisomea wala siku pata kazi kutokana na hilo. Kwa hivo, mimi nika amua kuenda kwa rengo lingine. Hilo basi kuna changamoto mingi sana kwa kuwa hakuna kazi mingi za kufanya. Sahii changamoto ninaopitia ni kukosa kazi. Ningependa sana kubadilisha masomo yangu na nichukue kosi ingine ambayo ina inasaidia itanisaidia maisha mwangu. Asante.

Napendelea sana 'Android'. Inaruhusu kubadilisha settings na apps kwa uhuru zaidi. Ni rahisi kutumia, ina simu za bei tofauti kulingana na bajeti yangu, ni 'flexible' sana kwenye kazi na 'apps' za kibiashara. Ukilinganisha na zingine kama IPhone. Ambazo usalama wake siyo ile. Asanti.

Ndiyo, napenda kununua vitu kwa kutumia simu. Hilo basi inanisaidia kwanza kufanya uchunguzi, nanunua nini, tofauti ya bei katika maduka tofauti, na umuhimu wa hiyo bidhaa ambayo nanunua tofauti yake na zingine, kwa hivo kupitia simu na nunua vitu asanti.

Kwa kweli ningesema napenda mchezaji wa Lionel Messi. Nampenda kwa sababu ana ujuzi wakipekee na udhibiti wa mpira usio wa kawaida. Anacheza kwa bidii na moyo wa ushindi. Anahamasisha wenzake na ni mfano wa nidhamu na uvumilivu. Lakini pia napenda wachezaji kama Lebron James kwenye basket boli kwa ubunifu na 'leadership' yake. Asanti.

Ndiyo, mara kadhaa nimewahi kununua tiketi za tukio. Kama vile tamasha za muziki ili kufurahia vile wanavyofanya, michezo wa soka na mpira wa kikapu, semina au warsha ili kupata ujuzi na kufanya networking. Nafurahia zaidi pale unapoenda kwenye tukio na marafiki, na kufanya uzoefu kuwa wa kipekee zaidi.

Ndiyo. Nimejaribu kufanya yoga mara chache. Nilipenda kwa sababu. Inasaidia kupumzisha akili na kuondoa stresi inaboresha mskumo wa mwili na flexibility. Inafanya moyo ujiskie utulivu na umakini kuongezea. Si mimi ni mzoefu mkubwa lakini mara nyingine napenda kufanya yoga hasa wakati wa wikendi ili kupumzika. Asante.

Napanga wiki yangu ya kazi kwa umakini, kindogo, hili kila kitu kifanya kazi mbila stress. Kwaza, nitaondoresha kazi zote muhimu, kueka vipa umbele, kutenga munda maalumu kwa kira kazi, kutenga munda wakupumzika, kuangalia plongles mwishoni mwasiku au njuma. Kwa kifupi, napanga iri kazi ifanyike kwa ufanisi bila kushinda na stres.

Napendelea chakula chenye mafuta kidogo sio sana kabisa. Chakula kidogo cha mafuta huwa na ladha zaidi na kinakuwa juisi au kripsi kidogo. Lakini chakula kilicho na mafuta mengi sana kinaeza kufanya ujisikie uzito au chovu baada ya kula. Napenda balance ladha tamu bila kunja sana. Kwa mfano kuku wa kupaka kimdogo mafuta au samaki wa kuchomwa iko sawa asante.

Napiga picha mara chache tu si kila siku. Mara nyingi napiga picha pale kuna kitu maalum. Kama vile kukiwa na tukio la familia au marafiki. Mandhari nzuri ya asili au jiji mlo au chakula kizuri. Sina ombi ya kupiga picha kila wakati lakini napenda kueza kurekondi kumbukumbu zuri. Asanti.

Napunguza matumizi ya plastiki kwa kuchukua begi ya kudumu kila ninaponunua kitu badala ya kutumia begi ya plastiki kuepula bidhaa zenye paki nyingi kutumia tena chupa na makopo, kugawa maarifa kwa wengine, kuepuka vifaa vya plastiki vilivyo tumika mara mingi. Asanti.

Mwezi naupenda saindi ni ndisemba, kwa sambambu ni mwezi wa likizo na furaha, watu wanopokuwa na mundi mzuri, kunasharehe na mikusanyiko ya familia na marafiki. Hali ya hewa, huwa nzuri, si mbarindi sana na simu moto sana. Lakini pia napenda mei, wakati wa springi, manjila ya maua. Hali ya hewa ni nzuri na mazingila ya naonekana fresh. Sante.

Ningependa kujifunza kihispania. Kwa sababu ni lugha inayozungumzwa na mamilioni duniani. Hivyo ni rahisi kupata watu wa kuzungumza nao. Inaradha mzuri na maneno yake yanapendeza kuongea. Inafungua fursa za kusafiri, kazi na urafiki wa kimataifa. Asante.

Mimi nashugulika kazi za dharura kwa kuwa hushugulikiwa kwa haraka lakini kwa utaratibu, kwa vile kutambua dharura kweli kuzipa 'priority' njuu ya nyingine, kuzifanya mara moja, kuwa na 'focus', kufuatilia matokeo. Kwa kifupi, dharura hufanyiwa haraka kwa umakini na bila kuchanganyikiwa. Nashukuru.

Napenda kununuwa nguo zaidi. Kwa vile, kila wakati unapoenda, unapata kuna nguo mpya ambayo imetokea. Tena, unapata kuna nguo mingi za aina tofauti zinazo vutia macho. Hivyo basi mimi, napenda sana kununuwa nguo kwa zaidi. Asanti.

Napenda sana kuchora, kwa kuwa kuchora inafanya akili iwe imetulia, na unakuwa unafuatilia unachokifanya. Pia, kuchora kunavutia macho kwa kile kitakachotokea hapo. Uchoraji wako, napenda sana kuchora. Au kupaka rangi. Sio vile kupaka rangi kama kuchora. Ndiyo, asanti.

Langi naopenda zaindi kuiona ni langi ya mbulu. Ambayo inakumbusha vitu mingi sana kama vile nyumba yangu imepakwa langi ya mbulu. Pia mavazi yangu mingi ni ya langi ya mbulu. Iyo langi inafanya najihisi kuwa nzuri. Inaleta mfutio mzuri kwa kuwa pia anga ina langi ya mbulu asanti.

Ndiyo, naofahamu manjirani zangu, lakini siyo vire kwa undani bali tui hivi kwa kuwa njirani bali tu siati kwa kuingiana kwa sana. Kwa kuwa vire ukuwa njirani ya mtu, unaeza patwa na shinda furani, nwakaeza kuhita uyo njirani yako, haka kusaindia. Kwa hivo, tunajuriana tu kwa hali ila tu siyo kwa undani. Sante.

Wazo nzuri ya siku ya leo ni kuchukua dakika chache, kuanzisha shughuli ya leo, na mpango mdogo wa malengo. Inakupa 'attitude' chanya ya siku nzima, inasaindia kuepuka 'stress' na kuchukua hatua za haraka kwenye kazi au shughuli zako. Hufanya mambo mandogo mandogo ya leo yaonekane yenye maana na kufurahisha. Asanti.

Muda wangu wa bure natumia kupumzika au kuangalia televisheni au mtandaoni kuona vile mambo yanavyoendelea nchini mwetu kwa watu tofauti tofauti pia natumia huo muda kwa usafi kwa nyumba asante.

Kukiwa na jua kali, mimi hujikinga kwa vile na kuvaa kofia au cap ili kulinda uso na nywele. Kuvaa miwani ya jua, kuvaa mavazi nyepesi yenye rangi nyepesi. Kutafutwa sehemu yenye kivuli, kutatua muda wakunywa maji, kutumia screen cream kwa uso asante.

Wakati wa wikendi napendelea sana kuenda mahali kupumzika ili kutuliza akili yangu kwa siku na wiki refu kwa mimi sanasana huenda kuogelea. Naenda mahali, naogelea, na kunywa kahawa, kisha, napenda sana kuenda na kijana yangu. Ambaye, anafurahia mambo ninayo fanya, pia anatambua kazi mzito ninayo kuwa nayo wakati wa wiki.

Napenda kushugulikia kwa hatua chache, rahisi, lakini zinazofaa. Kupumua kwa kina, kufikiria kwa hatua, kuzungumza na mtu, unayemuamini, kuchukua muda kidogo na kupumzika, kunjitamthini na kupanga. Kwa kifupi, kimbari akili yangu kupumzika, kutafuta, suluhisho, kidogo, asanti.

Sana kusoma habari mtandaoni zaidi ya gazetti. Kwa vile ni rahisi na haraka kupata habari za hivi punde. Unaeza kusoma kutoka vyanzo vingi na kulingana na taarifa. Inarahisisha ushiriki au kusave habari muhimu. Pia unaeza kupata video in graph na maoni mengine. Lakini mara nyingine napenda kuchukua gazetti la karatasi pale napo kuwa na wakati wa kupumzika ili niwe na experience tofauti siku sana.

Nafanya kuanzisha mradi mpya wa kazi kufanyika kwa mpango na hatua wazi. Kama vile, tambua lengo la mradi, ufanye utafiti, kuandika mpango wakazi, kutambua timu au washirikaji, kuanzisha mradi kidogo kwanza, kufuatilia na kuboresha. Kwa kifupi, kuanzisha mradi ni kuanza, kwa kuanza, kupanga, kujaribu na kuboresha. Kila hatua, ili mradi uwe na mafanikio.

Timu ninayofuata zaindi ni FC Barcelona kwenye soka. Kwa vile, inacheza soka la kuvutia na la ubunifu, kuna historia ndefu ya mafanikio ya wachezanji wakumbwa, napenda kuona njinsi wanavyo shirikiana kama timu na kuongeza excitement kwa mchezo wanapocheza. Sante.

Ningependa kunjarimbu mteso wa tenisi. Ni mchezo unaochanganya stamina, focus, na strategy. Unaweza kucheza peke yako au na mtu mmonja tu. Hivyo unafaa wakati unataka activity kindogo ya muiri. Ninafuraha kuona maendeleo ya kila siku napopiga mchezo. Santi.

Wakati wa mvua mimi kukaa dani na kusoma uwa kuangaria firamu, kunyowa chai au kahawamoto, utembea kindogo chini ya mvua, kufanya mazoezi nyepensi dani, kufikiria na kupanga siku njuma. Kwa kuwa mvua siyezi kuenda kufanya kazi wakati wa mvua kukiwa na mvua. Ila tu napenda sana virivyo jinsi mvua inavionyesha inasaindia. Asante.

Nashugulikia wateja kwa kuwapea kipaumbele. Wanapoingia kwenye kazi yangu. Kwanza nawasalimia, nawapokea kwa furaha. Pia kwa heshima, pia, nawajibu kira swali wanapouliza. Kwa heshima na kuwaelewa. Ili wakue na wakati mzuri wanapokuwa kwa biashara yangu. Tena waweze kuja siku ingine.

Nasafisha vifaa vyangu mara kwa mara, angarau mara monja kwa wiki, kwa vifaa viya kawainda na mara monja kwa mwezi, kwa vifaa vya kipeke ya uvu vya garama kumbwa. Kwa mfano, kompyuta na sim na piga safi, screen na keyboard kila wiki. Vifaa vya nyumbani kama mingisa unjuiza, napasua na kufafisha vizuri mbaanda matumizi. Santi.